Mimi uandaa reporti za kazi kupitia tarakilishi ama ukipenda kompyuta. Kompyuta hii imekuzwa na teknolojia ya kisasa hivyo basi uandaaji wa reporti umerahisishwa. Unapotumia kompyuta au tarakilishi, unaweza kuandaa repoti za kazi kwa muda mchache hivyo basi huwa inasaidia mno katika utenda kazi wangu kazini hivyo kuwa na kazi inayofaa na kwa muda unaostahili.

Mimi napenda sana juisi ya tunda la embe au maembe. Juisi ya maembe huwa inanifurahisha mno kwa sababu ni tamu niyenye ladha inayovutia na kustawi sana katika siha njema ya binadamu. Hivyo basi mimi hupenda sana juisi ya maembe ama ukipenda maji matamu ya maembe.

Jambo ambalo nalifanya sana ili niweza kufurahi ni kuhakikisha kuwa naishi vyema na kwa heshima na waja ambao na shirikiana nao kila siku. Pili kabisa nahakikisha afya yangu ishwari bila doa wala dosari lolote. Lamwisho nahakikisha kuwa na mswali maulana wangu ili aweze kuniongoza kwa shughuli zote ninazo chukuwa wakati ninapodamka hadi ninapoenda kulala.